Unapenda mikutano ya aina gani? Kwa kawaida, napenda mikutano iliyo fupi yenye malengo wazi na inayoheshimu muda wa kila mtu. Inanisaidia kuelewa kinachohitajika bila kupoteza muda mingi. Pia, napenda mikutano inayoruhusu kila mtu kuchangia mawazo yake. Mawasiliano ya wazi na kusikilizana hufanya mkutano uwe wa maana zaidi. Kwa mimi, mkutano mzuro sio ule unaodumu, muda mrefu. Bali ni ule unaoacha maelekezo wazi na hatua za kuchukua baada ya kumalizika. Asante.

Nikiongea ukweli, napenda rangi za chill na tulivu kama bluu, nyepesi au kijani cha upole. Rangi hizi hunipa utulivu na kufanya chumba kuwa mahali pa kupumzika. Pia napenda rangi zinazoweza kuendana na mapambo mengine ya chumba bila kuleta mchanganyiko mkubwa hii hufanya kila kitu kionekane poa na organized. Kwa mimi, rangi ya ukuta si tu kuangalia, bali ni sehemu ya kuunda mood na nafasi kutulivu. Ndani ya chumba ya changu asanteni.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Kwa kweli, hekima kubwa niyojifunza maishani ni kuwa subiri, subira na kujua wakati wa kuchukua hatua. Si kila kitu kinaweza kufanyika mara moja. Hivyo kujua kusubiri au kupanga kwa busara, kunasaidia kuepuka makosa. Pia, nimejifunza kwa kusikiliza wengine na kuelewa mitazamo tofauti kunaboresha, kuhusiano na husaidia kushugulikia changamoto kwa urahisi zaidi. Lakini zaidi ya yote, hekima yangu ni kuwa kila siku ni fulsa ya kujitunza kitu kipya na hatuwezi kujua kila kitu mapema. Hii inafanya niwe mtu makini, mwenye subira na mwenye mtazamo wa kujua bila hatua inavyoweza kuleta matokewa. Asante.

Napata habari kutoka vianzo mbalimbali, ili nipate picha pana na ilio sahihi. Kwanza huwa natumia simu, simu yangu kuangalia tuvuti za habari na mitandao ya kijamii, kama vile Twitter na Facebook. Kwa sababu mara nyingi habari nyingi ujitokeza huko haraka pia huwa nasoma magazeti ya mtandaoni ili kupata maelezo ya kina zaidi na yaliochambuliwa vizuri. Pili, mimi upenda kusikiliza redio hasa asubuhi na jioni. Redio unisaidia kupata habari za kitaifa na za maeneo ya kikaribu. Pamoja ni mijadala inayotoa mitazamo tofauti. Wakati mwingine, huwa natazama taarifa za habari kwenye televisheni. Hasa pale panapokuwa na matukio muhimu yanayoitaji ufafanuzi wa picha. Mwisho huwa napata habari pia kupitia mazungumzo na watu ninaokutana nao kazini au katika jaminu. Kushirikiana na wengine unisaidia kuelewa jinsi watu wanavyoadhiriwa na habari hizo katika maisha ya kila siku. Kwa njia hii napata habari zilizo kamili na zinazonisaidia kufanya maamuzi bora. Asanteni.

Ninajifurahisha vipi wakati wafuraha. Ninajifurahisha wakati wafuraha kwanjia mbalimbali, kulingana na hali na watu waliopo karibunami. Mara nyingi napenda kutembea au kukaa nje ni kifurahia mandhari. Kwani kunanipa amani na kunafanya nijisikie vizuri pia napenda kusikiliza muziki au kucheka na marafiki na familia, kwa sababu furaha inakuwa kubwa zaidi pale inaposhi ikishwa. Wakati mwingine napenda kufanya kitu kipya au kushiriki burudani ndogo kama kuandika kupiga picha au kuangalia vipindi vina vyonifurahisha. Kwa mimi, furaha situ hisia ya muda mfupi ni mazingira na shughuli zinazo nisababisha nijisikie vizuri ni kohuru na nishiriki ane na wengine kwanjiaya kupendeza. Asante.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ninayempenda ni yule anayejituma sana. Anayecheza kwa akili na nidhamu. Na kila hatua yake kwenye uwanja ina maana. Napenda kwa sababu anachanganya ujuzi, mbinu na furaha ya kweli wakati wa mchezo na hunifanya nishangilie kila pale anapofanya kitu cha kipekee. Ninakumbuka mchezo mmoja wake ambao bado unanikumbusha ni pale alipokuwa na mpira hadi mwisho na kuweza kuendesha mashambulizi kwa ufanisi mkubwa ujuzi wake wa kudhibiti mpira, kuona nafasi sahihi na kufanya maamuzi haraka unavutia sana. Anaweza kugeuza mchezo kwa sekunde chache. Jambo nilinalonifanya nijisikize amezidi kila wakati. Nikimwona akicheza nahisi furaha kubwa, mshangao na shauku ya kipekee. Ni kama kuona sanaa ikitokea uwanjani. Mchezo wake unanifanya nijisikie na furaha. Na kila dakika, nikimwona akicheza ni hisia isiyo na kifani. Asante.